Kampuni nayoiamini zaidi ya kiteknolojia ni ile ya Tesla naipenda zaidi kwa sababu imeweza kutoa ama kuvumbua maneno mengi ya kiteknolojia ukiangalia vitu kama vile kuunda kitu kama naezasema vipi kuunda vitu tu vingi ambavyo vinaweza kutusaidia katika maisha yetu ya kila wakati naipendelea zaidi hiyo kampuni na naiamini zaidi kwa kuwa pia ni kampuni nzuri.